Naam utaratibu wa jioni ni kwamba tunaanza na maandalizi ya chakula cha jioni ama chajio, kutoka pale kama chakula kimeandaliwa tunaenda kuoga. Baada ya kuoga, tunarudi pale kukula chakula cha jioni. Baadaye tunaanza hafla ya maombi ya kumshukuru mwenyezi mungu kwa uwezo wake na nguvu zake, ambazo ametutualia na kutuepusha na hafla mingi sana. Hivyo huo ndio utaratibu na kwa kawaida taratibu za jioni huanza mwendo wa saa moja, saa kumi na mbili na nusu hivi. Na mimi huenda kulala, huenda kitandani baada ya maombi kama saa tatu na nusu hivi.

Mazingira ya kazi nayapenda ni mazingira yenye amani utulivu. Na ambayo usalama wa wafanyikazi humehakikishiwa. Pia ni mazingira ambayo ayaruhusu utapeli. Ama ayaruhusu ubadhirifu wa mali ya umma mazingira yenye uadilifu. Ni mazingira ambayo ninapenda kufanya. Mazingira ambayo ni yenye amani. Ni mazingira ambayo yaani ambayo inazingatia haki za kibinadamu wakati wa kazi kabla na hata baada ya kazi wafanyakazi wote ni sawa. Hakuna haki ya mfanyakazi ambae anafaa kudharauliwa. Ama kutupiliwa mbali uamuzi wake moyoni mwake mazingira ambamo yana zingatia utaratibu wa kishiria katika kutatua migogoro inayotukumba.

Na ee ni ukweli kwamba mi napenda kula samaki nampenda sana samaki samaki ni chakula kitamu. Ni chakula ambacho husaidia kujenga mwili. Samaki ni chakula ambacho kina virutubishi mwili muhimu mwilini vinasaidia kujenga mwili na huwa ni mboga nzuri wakati unakula kwa ugali. Huwa ni chakula kizuri samaki huvuliwa baharini mtoni au ziwani.

Naam njia za mawasiliano kati yangu na wafanyikazi wenza. Wenzangu ni kama vile kukutumia rununu. Nina wakati kuna jambo la dharura ambalo ninataka ku mahusiano ama hutaka kuhusishwa moja kwa moja kwa wafanyikazi wenzangu basi tunahisisha kwa njia ya kuwapigia simu ama kutuma ujumbe mfupi arafa pili ni njia nyingine kwanza ni kuwa kukutano na wao, uso kwa uso, kuzungumza bayana, kuzungumza uso kwa uso na kutatua mambo ambaye ama hili kuzungumziq kiini cha mkutano hu na mawasialiano haya. Tatu ni kuzungumuza kwa njia ya kimitandao kama vile katika ukurasa wa Facebook, Whatsapp ya Tunazungumuza Na pia tunaeza tumia ukurasa wa Zoom. Ama Google Meet kukutana kuandaa mkutano. Pale ilikuwa kuhakikisha kwmba kila mtu yuko katika eneo lake So eeh hivi tunasaidiana kukua katika kuwasiliana tukiwa katika kazini.

Naam tuna uhusiano mzuri na waze na ni jambo la muhimu kuwa na uhusiano kama huu. Kwa sababu tuna kutana na tunajenga uhusiano wetu wakati wanatushauri na kutupa ushauri nasaha. Na hivyo tunakutana huo natusaidia kutatua changamoto na kutupasha ushauri. Kupitisha ushauri, jinsi ya kutatua changamoto tunazokumbana nazo kwa kutumia tajiriba kama yao. Ugeni tunapokutana na wazee ni kama kufanya vikao vya tamaduni. Utamaduni wanatueleza jinsi ya utamaduni wetu na namna ya kufanikisha utamaduni na mila zetu kama jamii.

Naam napenda kujifunza mambo mapya kwa kutazama jinsi wenzangu wanavyofanya. Pili ni kwa kukubali nifunzwe na wenzangu jinsi ya kufanya mambo kama hayo. Njia nyingine ya kusoma ni kufuatilia ya taratibu. Kwa kusoma iwapo kuna taratibu ambazo zimewekwa kama kuna ngazi fulani ambazo zimewekwa kuzingatia hizo ngazi na taratibu ambazo zinafaa kuwekwa. Ama ambazo zimewekwa ili kujifunza zaidi na ili kufanikisha ajenda yangu.

Kutoka upande wa divisheni Manzaro ni kuna jua kali ama weather is sunnyi eeh kuna jua kali ya hakuna mawingu hali ni clear sky. Na kuna jua kali tu huku na kuna majani ya miti ambayo inaonekana, kuna miti mirefu, naona upande wa pale kuna milima, kuna kamulima mrefu pale, kando yake kuna barabara ambayo inatembea, tunaona magari ambayo yanapita. Haiya ndiyo manzaro ambayo yanaonekana.

Naam mi napenda kwenda madukani. Wakati kuna wakati ninaenda kununua bidhaa ambazo ni muhimu na ambazo ni vigumu kuishi bila. Pia ni kwenda madukani wakati ambapo niko sina mambo mengi shu wakati wangu wa shughuli za ziada. Enda duka labda enda kwenda kutembea kidogo pale tunaweza patana na rafiki yangu tukunywe kasoda kidogo wakati huu wa mapumziko, wakati mwingine wa kwenda madukani wakati tunaenda ku kuwatafuta ama kuangalia mbinu mwafaka kutoa pesa kama tunaenda duka la mpesa hapo ndiyo unaenda kufanya shughuli hizo.

Nguvu zangu za kazini ni uwezo wa kufanya kazi na wengine. Mimi ni mtu ambaye anaweza kushuguriwa. Na nguvu zangu ni kwamba mimi nina uwezo wa kuskiza. Pande zote mbili asa wakati kuna migogoro. Kusikiza pande zote mbili kwa makini nikitumia ushaidi nikitumia matukio ambayo yametokea nikitumia sheria naeza kufikia uamuzi wenye busara.

Mimi napenda sana kuandika kwa sababu hasa kuandika kwa kwa computer ama tarakilishi na wakati huo huo wa kuandika kwa sababu ni jambo ambalo nalifanya ni si rahisi kulisahau kulika yale ambayo umesema. Jambo ambalo lililozungumziwa haina mahali pa kurekodi ambapo unaweza kupata ama wakati unaweza kuwa kulitumia tena wakati unaitaji ee hivyo. Mambo, mimi napenda sana kuandika kwa sababu pia kuandika kunasaidia kumbu kumbu za akili.